Mfirejo ninae penda kufatilia katika televisioni yangu ni mfirejo ya habari. Habari huni saidia kujua vitu ambavo vinaendelea humo nchini na pia kwenye dunia nzima. Ninaeza kujua kinachofanyika kila mahali nchini, kila sehemu nchini na pia kila nchi yoyote ya inje. Ndiyo maana mimi hupenda sana kufatilia habari kwenye televisheni. Ninapenda pia kufatilia maneno ya biyashara, habari za biyashara, kwani ningependa siku moja ni hifathi hisa, ningependa kununua hisa ya kampuni, na hivyo basi inabidi nifuatilie maneno ya hisa ili nijue kampuni ipi ikosawa na kampuni ipi inapatia watu faida nzuri na kampuni ipi inafaida kubwa na wanauza hisa yao kwa pesa gani kwa wakati huo. Hivyo basi inanifanya nieze kufatilia maneno ya televisheni. Pia napenda sana kutazama filamu. Napenda kutazama filamu ambavyo vina husu wa watoto manake nikona mtoto. Ili niweze kujua jinsi ya kumulea vizuri inabidi nisome mambo kama hayo kwenye televisheni. Ndiyo maana ninapenda sana kufatilia maneno haya kwenye televisheni. Televisheni inaeza kunisaidia sana na mambo mengi na hivyo basi mimi hupenda sana sana kuangazia mambo kama haya. Wakati moja haumbili pia mimi hufatilia filamu, filamu mbali mbali. Ingawa mimi si hua sipendi filamu hivyo sana lakini wakati moja wakati nikona nafasi sioni hoja yeyote ya kufatilia filamu ambayo zozimetokea.

Bidhaa zangu, ninapenda kununua kila mahali. Kuna baadhi ya mahali ambapo mtu anaeza kununua vitu. Kama kuna soko, soko ni mahali ambapo unaweza ukanunua vitu vikiwa viko sawa kabisa, ziko safi na ziko freshi. Soko mimi hupenda kununua vitu kama matunda, mboga, viazi. Maanake nitazipata kwa bei nafuu na pia nitazipata zikiwa freshi kabisa. Pia mimi hupenda kununua kwenye duka. Duka mimi hununua vitu baadhi ya vitu kidogo kidogo. Vitu kama sukari, unga, vitu ambavyo vimeisha kwa ghafla na ningependa kununua maanake nahitaji. Mahali pengine mimi hupenda kununua vitu ni duka la jumla. Napenda kununua vitu vyangu kwa duka la jumla kwa maanake, humu nanunua vitu vikiwa kwa wingi, na kwa hivyo nitauziwa kwa bei nafuu. Mahali pengine ambapo mimi hupenda kununua vitu vyangu ni maduka maalum. Maduka haya ni kama duka la dawa, duka la vitabu, duka la vitu vya umeme. Mimi hupenda kuenda huko maanake nitapata bidhaa tofauti, tofauti na bei tofauti, tofauti. Mahali pengine ambapo mimi hupenda kununua bidhaa vyangu ni maduka ya mtandaoni. Mimi pia hupenda kununua kwenye maduka ya mtandaoni, vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi kwenye maduka haya yalio karibu na mimi. Mtandaoni mimi hupenda kununua katika maduka kama jumia, kama kilimall na menginemeo. Duka lingine ambalo mimi hupenda kununua bidhaa zangu ni soko la wazi. Soko hizi huwa ni kubwa sana. Kila sehemu lina siku yake ya soko. Mimi hupenda kuenda kwenye hili soko maanake nitapata bidhaa tofauti tofauti. Kwenye hizi soko, naeza kununua manguo, naeza kununua chakula, naeza kununua vitabu, naeza kununua baadhi ya vitu kadha wa kadha. Hizo ni mahali, mimi hupenda kununua vitu zangu.

Katikati ya surwali au sketi, nilipi linalo nipendeza? Kwangu mimi, surwali lina nipendeza. Lina nipendeza kwa sababu hunifa kwenye hali ya hewa. Katika hali tofauti tofauti kama baridi au joto. Sababu lingine ambalo lina nifanya nipende surwali ni kwa sababu ni rahisi kufanya kazi ukiwa umevaa surwali. Sababu nyingine ambalo lina nifanya kupenda surwali ni kueza kunilinda dhidi ya baridi au majeraha mbali mbali. Surwali wakati ninapoanguka liteza kunilinda ili nisipate jeraha. Sababu nyingine ambalo linafanya nipende surwali ni kuwa ninzuri kwenye mchezo. Wakati ninapocheza ni rahisi ni cheze vizuri bila tashushi wa wote kwa sababu ni mefa surwali. Sababu nyingine linalofanya nichagwe surwali ni kwa sababu huonyesha heshima kuva surwali hayoneshi sehemu yoyote ya mwili Ndiyo mana ninapenda kuvalia surwali.